Nguvu zangu ni zipi kazini, zile nguvu zandani kwa ndani, yaani ile inaitwa motisha, haya kufanya kazi kwa bidii, kujituma sawa sawa, kuhakikisha kuwa kampuni yetu inapata mafanikio. Nguvu zangu ni zile zandani motisha.

Nafanya nini kushirikiana na timu? Nafanya nao kazi kwa ukaribu, na shirikiana nao, na wasikiza yale vilalamishi ama malio, ama viliyo ambao wanavyo, wana kuja pamoja, tunajadili na nauliza zile mbinu ambazo wanatumia kuchapa kazi, na nawaimiza kutia bidii katika kazini. Alafu pia nawasikiza na kuwapa ile mawaidha kutia bidii kazini.

Na yupo mbali sana inabidi nilazimike nimtumie video kwa mawasiliano ili nimueleze namna ya kufanya kile ambacho Anatakikana kukifanya natumia video kwa mawasiliano hasa pale ambapo naona ni muhimu kumweleza mtu namna anavyopasa kufanya shughuli wakati tuko mbali.

Najilindaje kutoka vitisho vya mtandao kuhakikisha kuwa data yangu imelindwa vipasavyo kueka vitu kama vile vya kulinda kuhakikisha usalamu na pia siingii katika kundi lolote la social media vyombo vya dola ovyo.

Ushirikiano wa katika timu unahimiza kwanzea ya kualeta watu pamoja kuelea wenzao na kuamua kuchukua shuguli kwa namna tufauti tufauti ama kwa njia mbalimbali halafu pia watu wazungumze. Ushirikiano wawe watu wakaribu wanapatana kazini na pia hata inje ya kazi kuhimarisha ushirikiano.

Ni ngependa kusikia wapi katika kazi yangu. Penda kufika kili kiwango cha juu. Ngazi ya juu katika wongozi. Anizi niwe meneja mkuu. Meneja mkuu mtenda kazi katika kampuni. Ayetu kiwango cha juu cha. Meneja mkuu mtenda.

Naam mimi hulima mara kwa mara katika yale majira ya mvua hasa huwa mwezi wa nne na wa tano pahali mashamba Kabla ya kutengeza kisha kupanda mbegu halafu kuna kung'oa magugu wakati wa kupalilia mimi hulima shamba, hasa, mwezi wa nne wa tano.